La, sipendi kucheza, na pia naweza sema sipendi kutazama michezo. Ila, kuna wakati mwingine ambao ninatazama michezo tofauti tofauti, kwa mfano kama nimemtembelea rafiki ambaye anapenda soka, basi. Na ikuwe labda michezo inaendelea, nitatazama tu pamoja na yeye. Hivyo tu ndiyo naweza sema lakini mimi kibinafsi naweza sema. Sijajingiza sana mambo ya uchezaji na mambo ya kutazama michezo sipendi vile.

Mimi napenda kupiga picha, nikitumia simu yangu. Unajua nikona simu yangu kama kila wakati. Kwa hivyo, nikiwa nimetembelea mahali ambapo nimependa mandari ya huko, nitapiga picha. Nikiwa mahali popote ambapo tunajisikia ni pazuri, labda nivae, nikuwe nimevaa nguo nzuri hiyo siku, ninapiga picha. Mimi napenda sana kupiga picha kwa sababu badaye zinakukumbusha mahali ambapo ulitembelea na pia unaweza ukaona picha na ukumbuke jinsi ambayo ulikuwa unafikiria ama jinsi ambavyo ulikua unjihisi wakati wa kuchukua hiyo picha. Kwa hivyo naona picha ni kitu kizuri na ninapenda kupiga picha.

Changamoto ambazo nakutana nazo kazini ni kwa mfano wafanyi kazi wenzangu ambao ni wavivu ambao wanapenda kuzembea kazini. Matendo yao yanafanya kazi iwe ngumu kwa watu wengine ambao wakona bidii na labda wanawategemea wao wafanye jambo fulani ili waendele na kazi zao. Changamoto nyingine naeza sema ni hile ambayo mtu labda ama mfanyikazi anangojea apandishwe cheo au azawadiwe kwa sababu ya kazi yake nzuri. Lakini unapata wengine labda wanakaa miaka mingi. Kama hata hawajapandishwa cheo, hawajakuwa. Na mimi naona hayo ni mambo machache. Ama hizo nazo ni changamoto ambazo sisi hupitia pale kazini.

Mimi napenda asali na niko na asali kwangu na natumia kufanya mambo tofauti tofauti kwa mfano naitumia kupaka mkate wangu, natumia asali katika mapishi mengine na hata kula tu asali na kijiko. Hilo ni jambo mimi hufanya kwa hivyo ni ukweli naweza sema napenda asali.